Ndiyo, napenda kuogelea sana. Kuogelea ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima kwa sababu hunisaidia kuimarisha misuli, kuboresha pumzi na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapokuwa majini, mimi huhisi utulivu na faraja jambo linalonisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi za maisha. Pia napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli ya kufurahisha na ni salama inapofanywa kwa uangalifu mwingi. Kuogelea pia hunipa nafasi ya kujitunza kiafya huku nikifuhia mazingira na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mchanga zaidi.